Ninasoma habari mtandaoni kupitia tovuti za viombo vya habari vinavyo aminika kama vile magazeti ya kitaifa, vituo vya radio na televisheni. Pia hutumia mitandao ya kijamii na programu za habari kupata taarifa za haraka, lakini huwa nahakikisha nazihakiki habari hizo kabla ya kuzichukulia kuwa za kweli.